Kumbukumbu ninayo ikumbuka sana kutoka utotoni ni jioni ya kucheza na marafiki mtaani baada ya shule. Tulicheza kandanda hadi jua linapotua. Tukicheza bila wasiwasi wa kesho. Mama alipiga kelele kutuita turudi nyumbani na harufu ya chakula jikoni ilitukaribisha. Wakati huo ulitufundisha umuhimu wa urafiki, unyenyekevu na kufurahia vitu vidogo maishani. Hadi leo, kumbukumbu hizo hunipa tabasamu na nguvu ya kuendelea Pia zilijenga ndoto yangu ya kunikumbusha dhamani ya familia na nidhamu niliolelewa nayo, tangu nikiwa mdogu katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, ina kumukumbu ya kutisha kutoka utotoni ambayo sivyezi kuhisahau. Siku moja nilipotea msituni nikichunga mifungo. Giza lilijaa kuingia na na sauti za ajabu zilizunguka. Ilihisi hofu kubwa na nikaanza kulia. Nikithani sitarudi nyumbani. Bahati nzuri, jirani aliniona na kunirudisha salama. Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini, kuzamini usalama na kusikiliza ushauri wa wazazi hadi leo kumbukumbu hiyo hunikumbusha umuhimu wa ta tahadhari na ujasiri katika hali ngumu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu na kujifunza mambo mapya kupitia intaneti. Pia huitumia kwa kazi, kusikiliza muziki na kupanga ratiba za kila siku. Bila simu, maisha yangekuwa magumu zaidi kwa sababu teknolojia hii imekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano na maendeleo katika maisha ya kisasa.

Ujuzi ni ngependa kujifunza ni programu ya computer coding, hasa uundaji wa tovuti. Ngependa kuujua ujuzi huu kwa sababu utanisaidia kujitegemea kupata kazi mtandaoni na kuunda suluhisho za teknolojia. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya sasa inategemea sana teknolojia na marifa ya kujidigitali. Nimewai kujaribu kujifunza hapo awali kwa kuanza na msingi wa html. Ningependa kuendelea kujifunza kupitia kozi za mtandaoni, mazoezi ya vitendo na miradi midogo. Ninaamini wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwa sababu kadri inavyoanza mapema ndivyo nitakavyojifunza kwa haraka zaidi.

Mara nyingi asubuhi na. Nakula chai na maziwa na mkate. Haswa kabla ya kuanza shughuli za siku. Mkate mwingine humbatanisha na mayai au mandazi kulingana na muda ulioko. Chakula hiki hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku nikiwa na umakini. Ikitokea nina haraka. Hunywa uji au chai kuu kwa sababu ni rahisi kuandaa na kunishibisha. Kifungua kinywa ni muhimu kwangu kwani hunipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii siku mzima.